Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Huku Kenya, kuna kipindi kinachoitwa patanisho kwenye radio maisha. So huwa napenda sana kusikiza hiyo. Huwa ina kuchekesha kwingi, watu wengi hunichekisha kwenye kipindi hicho.